Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye matamasha tofauti tofauti ya mziki Nimewahi kwenda kwenye tamasha la mziki wa popu ambapo 50 centi alikuja Tanzania Lakini pia nimewahi kuenda kwenye matamasha ya mziki wa injili Ili kusikiliza neno Mimi ninapenda sana neno la mungu na ninapenda sana kusikiliza nyimbo za injili.

Malengo ambayo ninayo kwa kazi yangu ni siku moja nije kufungua viwanda mbalimbali kikiwemo kiwanda cha vifungashio vya karatasi ili kuweza kuweka mazingira vizuri watu wasipende kutumia vifungashio vya plastiki na pia ninapenda kuja kuwaajiri watu wengi kwenye kampuni zangu.